Nina mahusiano mazuri na yaheshima kubwa na wazee wangu. Kwa sababu ninaamini kuwa wazee ni wa ni chanzo cha hekima, uzoefu na muelekeo wa maisha. Tangu nikiwa mdogo, nimefundishwa kuwadhamini, kuwasikiliza na kuwajali. Jambo ambalo limejenga uhusiano wakaribu na wakudumu katietu. Kwanza, hujitahidi kuwasiliana nao mara kwa mara. Iwe ni kwa mazungumzo ya ana kwa ana, simu au ujumbe. Mazungumzo haya hunipa fursa ya kusikia ushauri wao, hadizi za maisha yao na uzoefu waliopitia. Kupitia mazungumzo haya, nimejifunza uvumiliu, busara na umuhimu wa maadili katika maisha ya kila siku. Pili, huwaeshimu kwa kuwasikiliza na kusikiliza maoni yao hata pale ninapokuwa na mtaza motofauti. Sikila wakati nina kubaliana nao kwa kila jambo, lakini nahakikisha na wapa nafasi ya kueleza mawazo yao. Hii hunisaidia kujenga uhusiano wa amani, kuondoa migongano isio na lazima, na kudumisha eshima kati ya vizazi tofauti. Aidha, ninajitahidi kuwasaidia kadri niwezavyo, iwe ni kwa kuwasaidia kazi ndogo ndogo, kuwapatia maitaji fulani, au kuakaribu nao wanapoitaji msaada wakihisia. Kwa ajali kuna nifanya nijisikie kutimiza wajibu wangu wakifamilia na kunaleta baraka katika mausiano yetu. Zaidi ya hayo, waze wangu hunipa nguvu ya kihisia na muongozo wa maisha. Ninapokutana na shangamoto au maamuzi magumu ushauri wao hunipa mwanga wakunisaidia kufikiri kwa utulivu. Hii hunifanya nijisikie salama na kuungua mkono.

Ndiyo, mimi hutoa sadaka au michango kadiri ya uwezo wangu. Kwa sababu ninaamini kusaidia wengine ni sehemu muhimu ya ubinadamu na mshikamano wa kijamii. Kutuoa hakumaanishi kuwa na mali nyingi, mbali nikuwa na moyo wakujali na kugawana kile kidogo kilichopo. Hata mchango mdogo unaweza kuleta mabadiliko makubwa kwa mtu anahitaji msaada. Kwanza, hutua mchango kwa watu binafsi wanahitaji. Kama vile familia zilizo katika hali ngumu, wagonjwa, au watoto wanaohitaji msaada wa masomo. Kusaidia moja kwa moja hunipana fasi ya kuona athari ya mchango wangu na hunifanya nijisikie kushiriki kikamilifu katika kuboresha maisha ya wengine. Pili, wakati mwingine huchangia kupitia vikundi taasisi au shughuli za kijamii. Kama miradi ya maendeleo, msaada ya dharura au shughuli za kusaidia jamii. Njia hii husaidia kufikia watu wengi zaidi na kwa kihakikisha msaada unatumika kwa lengo lilo kusudiwa. Pia, hunipa imani kuwa nguvu ya umoja inaweza kuleta matokea wa makubwa. Aitha, sadaka hiyo, sio pesa pekee, mara nyingi hutoa pia muda, nguvu au ujuzi. Kama kushiriki katika shughuli za kujitolea, kutoa ushauri, au kusaidia kazi fulani bila malipo. Aina hii ya mchango ni muhimu sana kwani huonyesha kujali kwa vitendo na kuimarisha mshikamano kati ya watu Zaidi ya hayo kutoa hunipa amani ya moyo na kukuridhika kihisia Ninapojua kuwa nimechangia hata kidogo katika kumsadia mtu mwingine najisikia furaha na shukrani Hii hunikumbusha umuhimu wa unyenyekevu na kushukuru kile nilicho nacho.

Napendelea zaidi kuandika kwa kompyuta. Ingawa kuandika kwa mkono nako kuna nafasi yake, kuandika kwa kompyuta kunanipa urahisi wa kazi. Hasa pale ninapokuwa na mawazo mengi au kazi inayohitaji maandishi marefu. Ninapochapa maandishi naweza kurekebisha makosa haraka, kupanga aya kwa urahisi na kuifadhi kazi yangu bila hofu ya kupotea. Hii hunifanya nijisikie huru kuandika bila kizuizi cha makosa madogo. Pili, kuandika kwa kompyuta hunisaidia kuwa na mpangilio mzuri wa kazi. Ninaweza kufungua faili tofauti, kupanga mawazo yangu kwa sura au vichwa vya habari, na kurudi kuyarekebisha wakati wowote. Pia, zana za tahajia na sarufi hunisaidia kuboresha ubora na wa maandishi yangu. Jambo linaloongeza ufanisi na kuokoa muda mwingi. Hata hivyo, kuandika kwa mkono nako ninauthamini, hasa pale ninapotaka kufikiri kwa utulivu au kupanga mawazo mapya. Kuandika kwa mkono hunifanya niwe makini zaidi kwa kile ninachoandika, na mara nyingi hunisaidia kukumbuka vizuri zaidi. Wakati mwengine hutumia daftari kuandika mawazo ya haraka, malengo, au mipango ya siku, kwa sababu kunanipa hisia kukaribu na mawazo yangu. Kuandika kwa mkono kuna hisia ya kipekee ya ubunifu na utulivu. Kalamu inapoguza karatasi, nahizi kama mawazo yanatiririka polepole na kwa umakini zaidi. Hii hunisaidia hasa wakati wa kutafakari au kupanga jambo muhimu bila haraka.

Kiongozi mzuri anapaswa kuwa na sifa nyingi muhimu, zinazomwezesha kuwaongoza wengine kwa ufanisi na haki. Kwanza kabisa, sifa ya msingi ni uaminifu. Kiongozi anapokuwa mwaminifu, watu humuamini, humheshimu na huwa tayari kufuata mwelekeo anaotoa. Uaminifu hujengwa kwa kusema ukweli, kutimiza ahadi na kutenda kwa haki bila upendeleo. Pili, kiongozi mzuri anahitaji uwezo mzuri wa kusikiliza. Kuongoza si kutoa amri pekee, bali ni kuelewa mawazo, changamoto na hisia za wale anawaongoza. Kiongozi anayesikiliza hujenga mazingira ya wazi, ambapo kila mtu anajisikia kuthaminiwa na kushiriki kikamilifu katika kazi au maamuzi. Sifa nyingine muhimu ni mawasiliano mazuri. Kiongozi anapaswa kueleza maono, malengo na matarajio kwa uwazi na kwa lugha inayoeleweka. Mawasiliano mazuri husaidia kupunguza mkanganyiko, kuongeza mshikamano na kuhakikisha kila mtu anajua wajibu wake. Pia hujenga uhusiano mzuri kati ya kiongozi na timu Kiongozi bora anapaswa kuwa na busara na uwezo wa kufanya maamuzi sahihi Wakati wa changamoto au shinikizo, kiongozi anatakiwa kutulia, kufikiri, kwa kina na kuchukua hatua zitakazosaidia wengine maamuzi yenye busara huongeza imani ya watu na huonyesha ukomavu wa uongozi Zaidi ya hayo, unyoofu na mfano bora ni sifa muhimu sana. Kiongozi anayefanya yale anayohubiri, huwahamasisha wengine kufanya vivyo hivyo. Kwa kuonyesha nidhamu, bidii na heshima katika vitendo vyake. Kiongozi hujenga mfano unaoigwa na kuimarisha maadili ndani ya kikundi au shirika. Mwisho, kiongozi mzuri anapaswa kuwa na huruma na uwezo wa kuwajali watu anawaongoza. Kuonyesha kujali kuna jenga uhusiano wa karibu, kuongeza motisha na hufanya watu wajisikie salama na kuthaminiwa.

Kwa sasa, sina ndege wa kufugwa nyumbani, lakini ninaelewa kwa nini watu wengi hupenda kuwafuga. Ndege ni viumbe wenye mvuto mkubwa kwa sababu ya rangi zao, sauti zao, za kuvutia na tabia zao za kipekee. Kuwafuga nyumbani kunaweza kuleta furaha, utulivu wa akili na mazingira yenye uhai zaidi. Ingawa sina ndege, nimewahi kuwaona kwa karibu kwa watu wengine au katika mazingira ya kawaida. Na nimegundua kuwa kuwafuga kunahitaji uwajibikaji na uangalizi wa mara kwa mara. Ndege wanahitaji chakula cha sahihi, maji safi, usafi, wa makazi yao na uangalizi wa kiafya. Hii inawafundisha wamiliki wawe nidhamu, subira na kujali viumbe wengine. Kufuga ndege kunaweza kuwa burudani nzuri na chanzo cha utulivu. Kusikiliza sauti zao asubuhi na kuangalia wakiruka ruka, ndani ya kizimba huweza kupunguza msongo wa mawazo na kuboresha hali ya moyo. Kwa baadhi ya watu, ndege huwa kama marafiki wanaotoa faraja na furaha bila maneno mengi. Zaidi ya hayo, kama ningekuwa na nafasi na muda wa kutosha, ningependa kufuga ndege fulani kama kasuku na kanaria. Kwa sababu wanajulikana kwa akili na sauti zao nzuri. Kufuga ndege kama hawa kungeongeza uzuri wa nyumbani na kutoa uzoefu mpya wa kujifunza kuhusu tabia za wanyama.

Napendelea zaidi hali ya baridi ya wastani, kuliko joto kali. Baridi ya kiasi hunifanya nijisikia vizuri zaidi kimwili na kiakili. Kwa sababu mwili hauchoki haraka na akili inaweza kufanya kazi utulivu. Katika hali ya baridi, ni rahisi kuzingatia kazi, kusoma au hata kupumzika bila kuhisi kero au uchovu mwingi. Pia, baridi hunipa nafasi ya kuvaa mavazi yanayotoa faraja kama sweta au koti jepesi Jambo ambalo hunifanya nijisikie salama na mwenye utulivu Wakati wa baridi, napenda kunywa vinywaji vya moto kukaa ndani kwa utulivu na kupanga mawazo yangu taratibu azingira haya hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo na kuongeza umakini Hata hivyo, sitopendi baridi kali sana kwa sababu inaweza kuleta usumbufu, maumivu ya mwili au kufanya kazi kwa ugumu Vivyo hivyo, joto kali lina changamoto zake kama kuchoka haraka, kukosa hamu ya kufanya shughuli na kero ya kutokwa na jasho kupita kiasi. Katika hali ya joto kali, mara nyingi ninahitaji kupumzika zaidi au kutafuta maeneo yenye hewa ya kutosha.

Ndiyo, nimewahi kulima. Na uzoefu huu umenifundisha mambo mengi muhimu kuhusu kazi, subira na uhusiano kati ya binadamu na ardhi. Kilimo kinahitaji juhudi za kila siku. Kuzingatia misimu na kuelewa mahitaji ya mimea ili ipate kukua vizuri. Niliposhiriki katika shuguli za kulima, nilijifunza kuwa matokeo mazuri hayaji mara moja. Bali, hupatikana baada ya muda na uangalizi wa mara kwa mara. Wakati wa kulima nilihusika katika shughuli ya kuandaa shamba, kupanda mbegu, kupalilia na kumwagilia mazao. Kila hatua ilikuwa na umuhimu wake na kosa ndogo lingeweza kuadhiri mavuno. Hii ilinifundisha nidhamu na kuajibika Kwa sababu kila siku kulikuwa na jambo la kufanya ili kuhakikisha mazao yanakuwa vizuri Kulima kulinifanya nione thabania chakula tunachokula. Baada ya kuona juhudi zinazowekwa tangu kupanda hadi kuvuna, nilianza kuthamini zaidi mazao na kuepuka upotevu wa chakula. Uzoefu huu pia ulinifanya niheshimu wakulima. Kwa sababu kazi yao inamchango mkubwa katika maisha ya kila siku ya jamii. Zaidi ya hayo, kilimo hunipa utulivu wa kiakili na mazoezi ya mwili. Kufanya kazi shambani, kunanisaidia kupumua hewa safi, kuondoa mawazo mazito, na kujiskia karibu na mazingira ya asili. Ni aina ya kazi inayochosha mwili lakini huleta furaha ya ndani Hasa unapoyaona mazao yakistawi vizuri.

Napenda kutumia muda na familia yangu kwa njia zinazoimarisha ukaribu, mazungumzo na furaha ya pamoja. Kwanza kabisa, napenda kukaa nao na kuongea kwa utulivu. Tukibadilishana habari za siku, changamoto zilizokutana nazo na mambo mazuri yaliyotokea. Mazungumzo haya, hunisaidia kujiskia kuwa sehemu muhimu ya familia na huimarisha uelewano kati yetu. Pia, napenda kushiriki nao katika shughuli za nyumbani, kama kupika pamoja, kusafisha, au kupanga mipango ya familia. Kufanya kazi pamoja hujenga mshikamano, hufanya majukumu yaonekani mepesi, na hutupa nafasi ya kucheka na kufurahia uwepo wa kila mmoja. Nyakati hizi ndogo mara nyingi huwacha kumbukumbu kubwa na za kudumu. Napenda kutumia muda wa familia kwa burudani na mapumziko. Kama kutazama filamu, kusikiliza muziki, au kucheza mchezo ya nyumbani. Shughuli hizi hutusaidia kupunguza msongo wa mawazo na kuleta furaha ya pamoja baada ya siku ndefu za kazi au masomo. Ni nyakati ambazo hujenga ukaribu wa kihisia na kutufanya tuwe karibu zaidi. Zaidi ya hayo, napenda pia kutumia muda na familia katika matembezi au safari ndogo. Kama kuenda kutembea jioni, kutembelea ndugu au kushiriki sherehe za kifamilia. Matembezi haya hupanua uzoe fu wetu wa pamoja na hutupa nafasi ya kuunda kumbu kumbu mpya.

Ninapanga wiki yangu ya kazi kwa utaritibu na umakini. Ili kuhakisha majukumu yote ya nafanyika kwa wakati na bila msongo mkubwa wa mawazo. Kwanza kabisa, uanza kwa kuangalia kazi zote zinazohitajika kufanyika wiki nzima. Kisha huzigawa kulingana na muhimu wa muda unahitajika kwa kila jukumu. Hatua hivi hunisaidia kuona picha kubwa ya wiki yangu kuepuka mshangao wa kazi nyingi ghafla. Baada ya hapo, upanga ratiba ya kila siku ni kihakikisha kuwa kazi ngumu au zinazohitaji umakini mkubwa zinaweza katika muda ambao zinanguvu na umakini zaidi. Katika kazi ndogo au zakawaida, huwekwa katikati au mwisho wa siku. Njia hii unisaidia kutumia nguvu zangu vizuri na kuongeza ubora wa kazi. Pia, huacha nafasi ya kubadilika katika ratiba yangu. Sikila jambo huenda kama ni livyo panga. Hivyo, huweka muda wa akiba kwa kazi za dharura au mabadiliko ya siotarajiwa. Hii unisaidia kubaki mtulivu hata pale ratiba inabadilika na kunifanya nisiwe na shinikizo lisilo la lazima. Pia, ujipanga kuweka muda wa mapumziko. Kupumzika ni muhimu ili kuhepuka uchovu na kupunguza msongo wa mawazo. Mapumziko mafupikati ya kazi unisaidia kurudisha nguvu na kuendelea kufanya kazi kwa ufanisi.

Ndiyo, napenda kutembea kwa miguu. Kwa sababu ni njia rahisi lakini yenye manufaa mengi kwa mwili na akili. Kutembea hunipa nafasi ya kusonga mwili bila kishinikizo kubwa. Na hunisaidia kuboresha afya ya mwili kwa njia ya asili. Mara nyingi hufanya matembezi asubuhi au jioni. Nyakati ambazo mazingira huwa tulivu na hewa ni safi zaidi. Kutembea kwa migu, hunisaidia pia kutuliza mawazo. Ninapotembea huwacha mawazo mazito ya kazi au majukumu ya kila siku. Na kuzingatia hatua zangu, pumzi na mazingira yanayonizunguka Hii hunipa utulivu wa ndani na hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo matembezi hunipa nafasi ya kuangalia mazingira na watu Ninapopita mitaani na au katika bustani huona shuguli za kila siku za watu Hali ya mazingira na mabadiliko madogo yanayotokea Hii hunifanya nijisikie kuwa sehemu ya jamii na kunipa mtazamo mpana wa maisha Zaidi ya hayo, kutembea kwa miguu, ni njia nzuri ya kujipanga kiakili Mara nyingi napata mawazo mapya na sulihisho la changamoto ninapokua nikitembea kwa utulivu ni kama akili inapata nafasi ya kupumua na kufikiri bila msukumo wa haraka.

Ndiyo, nimewahibkusafiri kwa ndege, na uzoefu huo ulikuwa wackipekee na wakukumbukwa. Safari ya kwanza ilinifanya nijisikie msisimuko na furaha. Hasa nilipofika uwanja wa ndege na kuona watu wengi kutoka sehemu mbali mbali wakijianda kusafiri. Mazingira ya uwanja wa ndege yana utaratibu wake maalumul. Kwanzai ukaguzi wa usalama, hadi kusubiri muda wakupanda ndege. Jambo lililo nifanya nijisikie kama niko katika ulimwengu tofauti. Nilipopanda ndege hisia zilikuwa za mchanganyiko wa furaha na mshangao kuona ndege ikiondoka ardhini nakupaa angani ni jambo linalovutia sana Nilipoketi dirishani niliweza kuona ardhi ikibadilika taratibu kuwa ndogo majengo ya kionekana kama vinyago na mawingu yakizunguka ndege Mandhari hiyo ilinipa hisia ya ajabu na kunifanya nitambue ukubwa wa duniani wakati wa safari nilifurahia utulivu na huduma ndani ya ndege kukaa kwenye kiti kwa muda, kusikiliza matangazo na kuona wahudumu wa kihudumia abiria kulinifanya nijisikie salama. Safari ilikuwa fursa nzuri ya kupumzika kusoma au kufikiria mipango ya niliyokuwa nimeweka. Nilipofika nilipokuenda nilijisikia furaha na shukrani kwa sababu safari ilikuwa imeenda salama. Kusafiri kwa ndege kuna nifanya nitambue jinsi teknolojia ilivyo fanya dunia kuwa ndogo na jinsi ilivyo rahisi kufika mbali kwa muda mfupi.

Jukumu ninalopenda zaidi kazini ni kuchambua matatizo na kutoa suluhisho. Kwa sababu linachangia moja kwa moja, ufanisi wa kazi na linanipa fursa ya kutumia akili yangu kikamilifu. Napenda changamoto zinazohitaji kuzingatia maelezo kwa kina, kupanga hatua kwa uangalifu na kutafuta mbinu bora za kutimiza malengo. Jukumu hili linanifanya nijisikie mchangamufu, mwenye dhamani na huru katika kufanya maamuzi. Aidha napenda pia jukumu na kuongoza au kuratibu timu ndogo. Hii inamaanisha kusimamia shughuli, kuhakikisha kila mtu anajua jukumu lake na kuongoza wenzangu kuelekea malengo ya pamoja. Napenda kuona jinsi juhudi za kila moja zinavyojumulisha matokeo mazuri. Na jukumu hili hunifundisha ushirikiano, uvumilivu na mawasiliano bora. Pili, napenda jukumu linalohusisha kuchapisha ripoti na kuandaa taarifa muhimu. Kwa sababu linanipa nafasi ya kupanga mawazo yangu, kueleza matokeo kwa wazi na kuhakikisha kila kitu kimeandikwa kwa usahihi. Hii pia hunisaidia kuboresha mbinu za kazi na kuongeza ufanisi wa timu au shirika kwa ujumla. Zaidi ya hayo, napenda jukumu linalohimiza kujifunza mambo mapya. Kwa mfano, pale kazi inapoleta mbinu au teknolojia mpya, napenda kushirikiana katika kazi hiyo ili kupata ujuzi mpya. Hii inaboresha ujuzi wangu binafsi na kunisaidia kuwa tayari kwa changamoto za baadaye. Najivunia zaidi jukumu la kuchambua matatizo, kuongoza timu ndogo, kuandaa taarifa na kujifunza mambo mapya kwa sababu linanipa furaha changamoto na mtazamo mpano wa maendeleo kazini.

Mara nyingi nafanya mazoezi asubuhi. Ingawa wakati mwingine napendelea jioni kulingana na ratiba yangu ya siku. Kufanya mazoezi asubuhi kuna nipa faidia nyingi kwani huchangia kuamsha mwili na akili. Kuongeza nguvu za mwili na kunisaidia kuanza siku kwa mtazamo chanya. Asubuhi, mwili bado haujachoka kutokana na shuguli nyingi. Na kufanya mazoezi kuna nisaidia kuwa makini na mchangamufu kwa kazi au masomo ya siku hiyo. Mazoezi ya asubuhi hunipa nafasi ya kupumzika kihisia na kutulia mawazo nikiwa nje nikitembea kukimbia au kufanya mazoezi ya nguvu kidogo upunguza msongo wa mawazo kuimarisha hisia za furaha na kunisaidia kupanga mikakati ya siku Hii ni njia nzuri ya kuanza siku kwa mtazamo chanya na nguvu mpya Wakati mwingine napenda mazoezi jioni hasa baada ya kazi ndefu au shule jioni mazoezi hunisaidia kutoka kwenye msongo wa siku kuondoa uchovu wa akili na mwili na kufanya nijisikie tulivu kabla ya kulala jioni pia ni wakati mzuri wa matembezi ya familia au marafiki Jambo linaloongeza mshikamano na burudani ya pamoja kuendelea kufanya mazoezi mara kwa mara iwe asubui au ujioni Kuna boresha afya ya mwili, moyo na mifumo ya mwili mazoezi huchangia pia usingizi mzuri, nguvu za kiakili na kuongeza udhabiti wa kufanya kazi au masomo kwa ufanizi.

Mimi ni mtu wa kuwahi, na hilo ni jambo linalonijenga kwa makusudi kwa sababu ninaona muda una thamani kubwa sana. Kuwahi hunisaidia kujiaanda vizuri kabla ya shughuli kuanza, kutulia kisaikolojia na kuepuka presha isio ya lazima. Ninapofika mapema kazini au kwenye miadi, hupata nafasi ya kupitia mipango, kupanga vipaumbele na kuhakikisha kila kitu kiko sawa. Kuwa mtu wa kuwahi pia hunifanya kuonekana mwenye nidhamu na anayeheshimu wengine. Ninatambua kuwa kuchelewa kunaweza kuathiri ratiba ya watu wengine. Hivyo hujitahidi kupanga safari na majukumu yangu mapema ili kuepuka usumbufu. Hata kama kuna changamoto kama foleni au mabadiliko yasiyotarajiwa, kuwahi hunipa muda wa ziada wa kukabiliana na hali hizo bila wasiwazi. Kuwahi hunisaidia kuanza shughuli kwa utulivu na umakini. Badale ya kukimbizana na muda, ninaanza kazi nikiwa na akili tulivu, jambo linaloongeza ufanisi na ubora wa matokeo. Pia hunipa muda wa kujifunza mazingira kuwsalimia wengine au kujipanga upya kabla ya kazi ya kuanza rasmi. Ninatambua kuwa kuna nyakati nadra ambazo kuchelewa kunaweza kutokea kutokana na sababu zisizozuhilika katika hali kama hizo, hujitahidi kuwajulisha wahusika mapema na kurekebisha ratiba bila kuathiri majukumu mengine.

Mimi hupata habari mtandaoni kutoka vianzo mbali mbali, vina vioaminika na vilivyo na taarifa za sasa. Kwa kawaida, nasoma habari kutoka mitandao ya habari ya kitaifa na kimataifa. Kama vile magazeti, makuu yanayochapisha makala za kisiasa, kiuchumi na kijami. Vyanzo hivi hutoa taarifa zilizokaguliwa na kunisaidia kuwa na uelewa sahihi wa matukio ya nayojitokeza ndani na nje ya nji. Kupitia pia tovuti za habari za teknolojia, sayansi na burudani Ilu kujua mabadiliko ya hivi karibuni katika sekta tofauti kupata habari hizi, kuna nisaidia kuongeza ujuzi, kuboresha maamuzi yangu ya kila siku na kufuatilia muenendo wa mambo yanayogusa maisha ya kila mtu Pili, nasoma taarifa kwenye mitandao ya kijamii kwa tahadhari hAsapale habari zinaposhirikishwa na vyombo vina vyoaminika au watu wenye sifanzuri za kutoa taarifa Hii husaidia kupata mtazamo tofauti wa matukio, lakini hupitia uangalizi mkubwa ili kuepuka habari zisizo sahihi. Zaidi ya hayo, hupenda pia kusoma blogu na makala za kitaaluma mtandaoni. hAsa zinazohusu elimu, afya na maendeleo ya kibinafsi. Hizi hunipa mwanga mpya, mbinu za kutafuta changamoto na mawazo mapya ya kufanya mambo kwa njia bora.

Mara nyingi ninasikiliza muziki wa aina mbali mbali kulingana na hali na hisia zangu, lakini napendelea hasa muziki wa kisasa wenye midundo midogo, pop na nyimbo zinazolenga hisia za furaha au utulivu. Mziki huu hunisaidia kuimarisha mwendo wa kila siku, kunipa motisha wakati wa kazi na kunifanya nijisikie tulivu wakati wakupumzika. Napenda pia mziki wa jadi au wa kiasili kwa sababu unapokuwa ukisikiliza unikumbusha tamaduni, hadithi za wazee na urithi wa familia au jamii. Mziki huu huchangia sana katika kuunda hali ya utulivu, kutuliza mawazo na kuunganisha hisia zangu na asili au historia ya jami. Pili, mara nyingine hupenda kusikeleza muziki wa kingereza au wa kimataifa unahusiana na burudani, michezo au sherehe mziki huu hunipa hamasa na furaha Hasa pale ninapokuwa na marafiki au familia au wakati napumzika baada ya siku ndefu midundo yake yenye nguvu au maneno ya kuhamasisha hunipa mchangamko wa kiakili na kimwili Zaidi ya hayo, nasikiliza muziki kwa maadhumuni ya kujifunza au kuimarisha hisia Kwa mfano, nyimbo zenye maneno ya motisha au za furaha hunisaidia kukabilina na changamoto za kila siku na hutoa nguvu ya kuendelea bila kuchoka.

Ushauri ningepewa mtu mwingine ni kujenga nidhamu, subira na mtazamo chanya katika kila jambo analofanya. Kwa kweli, maisha huja na changamoto nyingi na mara nyingine huenda mambo hayaendi kama tulivyo panga. Kwa hivyo, ni muhimu kuwa na uvumilivu na usahihi ili kushugulikia matatizo kwa utulivi badala ya kuchukua maamuzi kwa hasira au haraka. Pili, ningesema usijali ni sana kuhusu makosa madogo. Bali, bali uyatumie kama fursa ya kujifunza, makosa nisiamu ya maisha na kila kosa linafunza jambo jipya, kwa mfano, kushindwa katika jambo fulani Sio mwisho wa kila kitu Bali, ni nafasi ya kurekebesha njia, kuboresha mbinu, na kuwa na uzoefu wana dhamani zaidi Ningependekeza kujenga nidhamu ya muda na kupanga vipa umbele kujua ni lini, cha kufanya kazi, ni lini, cha kukumzika, na ni lini, cha kushugulikia maswala ya kibinafsi kufanya mtu awe na usawa katika maisha Hii pia kupunguza msongo wa mawazo na kuleta utulivu wa ndani. Ningesititiza kujenga mahusiano bora na watu, heshima, mawasiliano mazuri na kujali wengine kuchaingia sana katika mafanikio binafsi na ya kikundi. Ushirikiana na wengine kwa njia ya heshima na ushirikiano. Maisha yanakuwa rahisi, furaha ni nyingi na changamoto ukabiliwa kwa urahisi zaidi.

Napendelea mikutano ambayo ni ya mpangilio, yenye malengo wazi na yenye ushirikiano wa kweli. Mikutano kama hii, hunisaidia kuelewa tatizo au jambo kwa kina, kubadilishana mawazo na kufikia uamuzi wa pamoja bila kupoteza muda. Napenda pale kila mtu anapewa nafasi ya kuzungumza, kuelezea mawazo yake na kushirikiana bila hofu au shinikizo. Napenda mikutano ambayo ni mfupi lakini yenye tija, kwani husaidia kujenga ufanisi na kuondoa mkanganyiko wa muda. Mikutano yenye agenda iliyoandikwa mapema na vipengele vinavyofuatwa kwa utaratibu hunifanya niwe makini nijue ni lini na jinsi ya kutoa mchango wangu na kuondoa hisia za kuchosha au kutokuwa na mpangilio Pili, napenda mikutano ambayo inachangia kujifunza na kupata maarifa mapya Kwa mfano, mikutano ya mafunzo, warsha au majadiliano ya timu kuhusu mbinu bora za kazi hunipa mwanga mpya, mbinu za kufanya kazi kwa ufanisi na kuimarisha uelewa wangu wa mambo mbalimbali Napendelea mikutano ambayo inahusisha ushirikiano na kujenga mshikamano wa timu Mikutano yenye mazungumzo ya pamoja, mashauriano na ushauri hufanya watu wajisikie kutathminiwa na huchangia motisha ya kufanya kazi kwa bidii zaidi.

Kitendo cha wema niliokifanya ambacho kinanikumbusha mara nyingi ni kusaidia mtu aliyekuwa katika shida ya kifedha kwa kutoa msaada mdogo wa chakula na mahitaji ya msingi. Nilipomuona mtu huyo akikosa chakula au hakuwa na njia ya kulisha familia yake kwa siku hiyo nilihisi kuwa ni jukumu langu la kibinadamu kusaidia kadri niwezavyo. Kitendo hicho kilinipa furaha ya nini na hisia ya kuridhika kwa sababu hata kidogo nilichotoa kilisaidia mtu mwingine kupata kimsingi cha maisha. Kitendo hiki cha wema kilinifundisha umuhimu wa huruma na ushikamano wa kijamii. Nilijua kuwa msaada huu haukuhitaji pesa kubwa au kitu kikubwa bali moyo wa kujali na hatua ndogo zinazoweza kuleta tofauti. Nilipoona uso wa furaha wa mtu huyo na shukrani zake nilihisi kuwa juhudi zangu zilitimiza dhana ya wema. Pili, kitendo hiki kilinifundisha kujifunza kutoa bila matarajio ya kurudishiwa. Mema halisi au na kikomo na mara nyingine kile unachotoa kinabaki kuwa furaha kwa mwingine bila sharti lolote. Hii ilinifundisha kuwa kushirikiana na wengine ni sehemu ya maisha yenye thamani na inaongeza hisia za utulivu na furaha ya kweli. Zaidi ya hayo, kitendo cha wema kilinisaidia kujenga tabia ya kutoa na kusaidia wengine mara kwa mara. Baada ya tukio hilo nimejijenga moyo wa kushirikiana na kusaidia wengine, iwe ni kwa kifedha muda, au ushauri. Kwa sababu kila hatua ndogo ya wema inaweza kubadilisha maisha ya mtu mmoja au zaidi.

Nguvu zangu kazini ni kujali sana maelezo, nidhamu na utaratibu katika kila jambo ninalofanya. Napenda kufanya kazi kwa umakini, kuakikisha kila hatua inafanyika kwa usahihi na kwa wakati unaofaa. Hii inisaidia kuakikisha majukumu kwa ubora mkubwa na kuondoa makosa yanayoweza kutokea. Jambo ninaloongeza ufanisi kwa kazi. Nguvu nyingine ni uwezo wa kushirikiana na kufanya kazi kwa timu. Ninapofanya kazi pamoja na wenzangu kwa ushirikiano tunafanikiwa kufanikisha malengo kwa urahisi zaidi kushirikiana kuna himiza mawasiliano ya wazi, kuondoa migongano isiyo ya lazima na kuakikisha kila mmoja anachangia kadri ya uwezo wake Haidha nina nguvu ya kusikiliza kwa makini na kuelewa matatizo Hii inamaanisha kuwa napata picha kamili ya changamoto ninazo jitokeza na kueza kutoa suluhisho bora au ushauri unaofaa uwezo huu unisaidia kuongoza au kushirikiana na wengine bila kuchanganya maamuzi na ufanya kazi iwe rahisi na yenye tija. Zaidi ya hayo yangu ni uwezo wa kubadilika na kushugulikia mabadiliko. Kazini maranyingi mambo hubadilika ghafla au dharura zinaibuka na fahamu jinsi ya kuchukua hatua haraka kubadilisha mpangilio na kuendelea kufanya kazi bila kuchoka. Jambo li naloongeza ufanisi na kunifanya niwe mtu wa kuaminika.

Ndiyo, napenda kusoma maoni mtandaoni, haswa pale ninapotaka kuelewa mitazamo tofauti ya watu kuhusu jambo fulani. Maoni hunisaidia kuona jinsi watu wanavyo fikiria, wanavyo hisi, wanavyo tafsiri, habari, au bidha kwa njia mbali mbali. Kupitia maoni haya, ninaweza kupanua fikira zangu na kuepuka kuangalia jambo kwa mtazamo mmoja tu. Kusoma maoni mtandaoni hunisaidia sana kabla ya kufanya maamuzi. Kama vile kununuwa bidha, kujaribu huduma mpya, au kufuatilia mada fulani, maoni ya watu waliopata uzoefu halisi kutua picha ya vitendo zaidi kuliko mutangazo, na unifanya nijue faida, changamoto, na mambo ya kuzingatia kabla ya kuchukua hatua. Hata hivyo, nasoma maoni haya kwa umakini na uchujaji. Kwa sababu ninafahamu kuwa si kila maoni ni sahihi au ya na nia njema. Huwa naangalia hoja zinazoelezwa kwa mantiki, uzoefu, unaweleweka na maoni yanayojirudia mara nyingi. Njia hii hunisaidia kuepuka, kupotoshwa na tarifa zisizo za msingi. Zaidi ya hayo, husoma maoni kunisaidia kujifunza namna ya kuwasiliana vizuri. Naona jinsi wengine wanavyoeleza hoja zao, jinsi wanavyo kubaliana au kutofautiana kwa heshima na wakati mwngine pia kujifunza nini cha kuepuka katika mjadiliano ya mtandaoni.

Kwa kawaida, hukaa hadi karibu saa nne au tano usiku. Ingawa hili hutegemea sana ratiba ya siku, husika na aina ya majukumu niliyokuwa na nayo. Siku ambazo nimechoka au nimekua na kazi nyingi, hujitahidi kulala mapema ili mwili na akili vipate muda kupumzika na kujianda kwa siku inayofuata. Hata hivyo, kuna nyakati ambazo hukaa hadi saa sita au saa saba usiku. Hasa ninapokuwa nikimaliza kazi muhimu, nikisoma au nikifanya maandalizi ya jambo liinalohitaji umakini wa ziada. Wakati huo, hujitahidi kupanga muda vizuri ili nisiadhiri afya yangu au usingizi wa kawaida. Nanenga kupata usingizi wa kutosha, kwa sababu ninaamini usingizi mzuri huchangia afya bora, umakini kazini, na hali nzuri ya kisaikolojia. Ndio maana hata nikikaa usiku kwa sababu maalumu, hujitahidi kurejea kwenye ratiba nzuri ya kulala mara nyingi kadri inavyowezekana.

Ndiyo, navaa miwani mara kwa mara. Hasaa pale ninapohitaji kulinda macho yangu au kuboresha kuona. Kwa kawaida, ninavaa miwani ya kuona ili kuona vizuri kwenye kazi, kusoma, au kuangalia vitu vilivyo mbali. Miwani hii hunisaidia kuepuka kuchoka kwa macho na kuhakikisha kuwa sina makosa ya kuona yanayoweza kuadhiri kazi au shughuli za kila siku. Napenda pia kuvaa miwani ya jua. Hasa wakati wa siku zenye mwangaza mkali au wakati niko nje. Miwani ya jua huniruhusu macho kutokana na miale ya UV. Hupunguza kuungua kwa macho na kunisaidia kuona vizuri bila kuumia au kupoteza mtazamo. Pili, miwani pia ina faida ya mitindo na kujieleza. Miwani ya rangi au muundo malumu huongeza mitindo wa kibinafsi na mara nyingine hutoa hisia ya ubora na uangalifu katika muonekano. Kwa hivyo, si tu kuwa muhimu kiafya bali pia kuboresha picha ninayoitoa kwa wengine.

Napata habari kutoka vianzo mbali mbali vinavyo aminika mtandaoni na nje ya mtandao. Ili kuhakikisha kuwa taarifa ninazapota ni sahihi na zenye msaada. Kwanza kabisa, nasoma habari kutoka vyombo vya habari vya kitaifa na kimataifa kama magazeti makuu, televisheni na tovuti rasmi. Vyanzo hivi hubaini ukweli, kutoa takuimu sahihi na kutoa maelezo yenye msingi wa matukio yanayotokea ndani na nje ya nchi. Kupitia mtandao ya kijamii kwa tahadhari ni nikizingatia maoni ya watu waliothibitishwa au kuripotiwa kama wenye uaminifu. Hii husaidia kupata mtazamo tofauti wa matukio kama vile jinsi jamii inavyokabiliana na jambo fulani au namna watu wanavyofikiri kuhusu bidhaa, huduma au matokeo ya kisiasa na kijamii. Pili hupitia blogu makala za kitaaluma na tovuti za elimu. Hasa pale zinapohusiana na sayansi, teknolojia, afya au maendeleo ya kibinafsi. Hizi kutoa maarifa mapya mbinu za kutatua changamoto na mtazamo tofauti wa maswala muhimi ya maisha. Kupitia tovuti za habari za burudani mchezo na tamaduni ili kufuatilia mabadiliko ya hivi karibuni katika sekta tofauti na kupata burudani ya kitaalumu na kijami. Hii husaidia kupata mchanganyiko wa taarifa muhimu na kufurahisha.

Napendelea kutazama michezo kuliko kucheza, ingawa zote mbilizi zina mvuto wake kulingana na mazingira na muda uliopo. Kutazama michezo hunipa nafasi ya kufurahia ushindani, mbinu, na ustadi wa wachezaji. Hasa ninapofuata timu au mchezaji ninaempenda. Pia hunipa burudani, fursa ya kushiriki hisia na watu wengine, kama vile marafiki au familia, wakati wa mechi muhimu. Kutazama michezo hunisaidia kujifunza mkakati na mbinu mbali mbali. Ambazo wakati mwingine zinaweza kutumika hata katika michezo ya kawaida au shuguli nyingine za maisha. Kuhona jinsi wachezaji wanavyoshugulikia presha, kushirikiana kama timu na kufanya mamuzi ya haraka ni jambo la kufutia na lenye mafunzo. Hata hivyo, kucheza michezo nako kuna nafasi yake, hasa pali ninapokuwa na muda wa kutosha na hali ya kimwili iko vizuri. Kucheza hunisaidia kuimarisha afia, kupunguza msongo wa mawazo na kujenga uhusiano na wengine. Ingawa sifanyi mara kwa mara ninapopata nafasi kujaribu kushiriki ili kuendelea kuwa na mwili unaofanya kazi vizuri.

Muda wangu wa bure napendelea kutumia kwa kupumzika, kujifunza na kufanya mambo yanayo ongeza furaha na utulivu wa akili. Kwanza kabisa, napenda kusoma vitabu, makala au habari mtandaoni. Kwa sababu kunanipa maarifa mapya, kuna panua mtazamo wangu wa dunia na kunisaidia kuelewa mambo kwa undani. Kusama pia kuna nisaidia kuondoa mawazo mazito ya kila siku na kunifanya nijisikie tulivu. Napenda kutumia muda wangu wa bure kutembea na kufanya mazoezi ya mwili. Kama kukimbia, kutembea jioni, au kufanya yoga kidogo. Mazoezi haya huchangia afya bora, kuongeza nguvu za kimwili, na kunisidia kupumzika kihisia baada ya siku ndefu za kazi au masomo. Napenda kutumia muda wa bure pamoja na familia au marafiki. Tukicheka, kuzungumza, au kushiriki burudani kama kutazama filamu au kucheza michezo ya nyumbani. Hii hunisidia kuimarisha mausiano, kujenga kumbukumbu mzuri, na kunifanya nijisikie furaha ya pamoja. Napenda pia kutumia muda wa bure kuchora, kupaka rangi, au kufanya kazi za ubunifu. Hii hunipa nafasi ya kujieleza kwa njia ya kipekee, kutuliza akili na kuburudisha mawazo. Ni furusa nzuri ya kujenga mtazamo chanya na ubunifu.

Najihisi kwamba tathimini za kazi ni muhimu sana na chungu nzima cha mandeleo binafsi. Kupande mmoja, zinanipa fursa ya kujua nguvu zangu, ma eneo ni nayaweza kuboresha, na jinsi ni naviofanya kazi kulingana matarajio ya shirika. Tathimini nzuri hutomotisha, ikini hamasisha kufanya zaidi na kunesedia kuona dhamani ya jitihada zangu. Kupande mungine, tathmini pia huchukua umakini wa kweli. Kwa ni mara nyingine kuna changamoto au sehemu zinazo hitaji kuboreshwa, hii ni fursa ya kujifunza kutoka makosa, kupunguza dosari, zinazo jirudia na kuboresha mbinu za kufanya kazi kufanisi zaidi. Kwa hivyo, hata pale tathmini inapo fichua mapungufu na jihisi kuwa ninjia ya kujenga, sio kutosha au kubadililisha, bali mungozo wa kukua. Na jihisi kumba tathimini za kazi zinasaidia kuunda mawasiliano mazuri kati ya mfanya kazi na kiongozi. Kutoka kwenye tathimini, unaeza kupata maoni ya wazi, mapendekezo, au msaada unahitajika ili kuboresha utendaji. Hii inasaidia kujenga welewa wapamoja, kundwa migongano isiwa ya lazima, na kufanya kazi kwa mshikamano zaidi. Tathimini hubadilisha mtazamo wangu wa mudamrefu kuhusu kazi. Zinani kumbusha kueka melengo, kuzingatia matarajio, na kutafuta mandeleo kila siku. Sikuwa kujutia kile kinachopitwa, bali kwa kupanga hatuwa zinazofa ili kufanikisha malengo ya badaye.

Wakati wa baridi kali, napendelea kufanya mambo ambayo hufanya niwe na joto, tulivu, na salama kimwili na kihisia. Kwanza kabisa, napenda kuvaa nguo nzito na za joto, kama koti, sweta, skafu, na glovu, ili kulinda mwili wangu kutokana na baridi na yaweza kwa adhiri ya afya. Hatua hii ni muhimu sana ili kuhepuka homa, maumivu ya misuli, au kuumwa baridi. Napenda kubakia ndani ya majengo enye joto, nikiwa na vinyuaji vya moto kama chai, kahawa au supi ya moto. Shughuli hizi huchangia utulivu, furaha na kunifanya nijisikia vizuri hata ikiwa nje kuna baridi kali. Kutokana na hali hiyo, mara nyingine hupendelea pia kusama vitabu, kusikileza muziki au kufanya shughuli za ubunifu kama kuchora au kuandika kwani ninjia nzuri ya kutumia muda ndani na kuburudisha akili. Pili, wakati wa baridi kali, napenda kutembea kidogo au kufanya mazoezi ya mwili ndani ya nyumba Hii usaidia kuimarisha mzuguko kwa damu, kuongeza joto la mwili na kuondwa hisia za uchovu au baridi ya ziada mazoezi madogo ndani huchangia afya na kuifanya hali ya baridi isiwe kikuazo kwa shuguliza kila siku Napenda kutumia baridi kali kama fursa kujenga wakati wa familia au marafiki. Kwa mfano, kukaa pamoja ndani ya chumba kikiwa na moto, kucheka kuzungumza na kutazama filamu Hii utangia mshikamano, furaha na kumbukumbu nzuri za pamoja.

Napenda kuvaa nguo zinazokuwa rahisi za starehe na zinazofaa mazingira niliopo. Lakini pia zinazoweza kuonyesha mtindo wangu kidogo. Kwa kawaida, napendelea nguo za rangi nyepesi au za kiasili ambazo hufanya nijisikie tulivu na huru. Kama fulana za mikono mirefu, suruari za starehe au koti za kawaida zinazolingana na hali ya hewa. Napenda kuvaa nguo ambazo zinafaa kuwa shughuli mbali mbali. Iwe ni kazini, shuleni au wakati wa burudani Kwa mfano, fulana nzuri au shati lenye safu rahisi ya mikono ni nzuri kwa kazi Lakini pia linaweza kubadilishwa kuwa la starehe kwa matembezi au mikutano isio ya rasmi njia hii hufanya nitumie nguo zilezile kwa ufanisi zaidi na bila kupoteza muda kwa kubadilisha mavazi mara nyingi Napenda kuongeza vifaa vidogo vya mitindo kama kofia, miwani au saa ili kuonyesha mtindo wangu bila kuwa kero au ghali sana Hii hufanya muonekano wangu uwe na mvuto kidogo, lakini bado ni rahisi na wa starehe. Zaidi ya hayo, napendelea kuvaa nguo zinazofaa kwa hali ya hewa na baridi au joto. Katika baridi, hufaa koti, sweta na glovu ili kuwa na joto. Na katika joto, napendelea kuvaa nguo nyepesi na zinazoruhusu mwili kupumua. Hii hufanya nitumikie kazi na shughuli zangu kwa rahisi bila kuchoka au kuwa na kero.

Napendelea kusimamiwa kwa uhuru, yaani kufanya kazi chini ya uongozi unaonipa muongozo lakini pia kuniamini. Ninadhamini sana kiongozi anayetoa malengo yaliyo wazi, mwelekeo sahihi na maoni ya kujenga. Huku akiniachia nafasi ya kutumia uwezo wangu, ubunifu na mbinu zangu katika kutimiza majukumu. Njia hii, hunifanya nijisikie kuwajibika zaidi na kufanya kazi kwa bidii, kwa hiari. Hata hivyo, pia ninaona kusimamia wengine kama jukumu lenye dhamani kubwa. Hasa pale kunapokuwa na ushirikiano mzuri na mawasiliano ya wazi, kusimamia kunanipa fursa ya kusaidia watu kukua, kushiriki uzoefu na kujenga timu yenye mshikamano. Ninapokuwa katika nafasi ya usimamizi, napendelea kusikiliza, kuelewa changamoto za wengine, na kutoa msaada badala ya kuamrisha bila maelezo.